Ninapiga picha mara katha wa katha. Kila ninapojikuta katika eneo ambalo linapendeza kimazingira, basi mimi hupiga picha pale. Hivyo basi kwa sasa, nimeweza kupiga picha za aina nyingi sana.

Ndiyo, nina vaa saa. Saa ni chombo cha urembo. Vile vile, ninapovaa saa, nina uwezo wa kufuatilia ratiba zangu ipasavyo. Hivyo basi, huwa sichelewi katika kila jambo.

Ndiyo, nimewahi kushiriki mashindano ya riadha. Mimi ni mwanariadha hodari sana. Wakati mwingine, mimi hualikwa kusaidia timu mbalimbali katika mashindano ya riadha.

Tabia ya watu inayonichukiza zaidi. Tabia hii ni tabia ya masengenyo. Unapomsengenya mtu basi unamsema kwa ubaya. Akisikia hivyo basi yeye hukasirika na kuudhika zaidi.

Ninahisi vyema zaidi wakati kazi yangu linapofanyiwa tathmini. Baada ya kufanyiwa tathmini, basi ninafahamishwa kama kweli nimetenda ilivyopasa au kuna jambo ambalo ninastahili kurekebisha.

Huwa ninapenda chakula chenye mafuta wastani, ninafahamu vyema ya kuwa, mtu anapotumia mafuta nyingi kupita kiasi, basi anajiweka katika hali ya hatari ya kupata marathi mbali mbali haswaa marathi yanayohusiana na moyo. Kwa hivyo ili kuwepuka haya ni vyema mtu kutumia mafuta kwa kiasi tu wala sio kwingi.

Mimi hupenda keki yenye chokoleti na keki ulio tayarishwa kustadi mkuu. Keki kama hili basi huwa ni tamu sana na ina ladha ya kipeke. Ni keki ambacho ninapoweka mbele ya wageni vile vile wao hufuraia na kuikula kwa hamu na gamu.

Ndiyo, mimi hupenda kuangalia nyota. Wakati wa usiku, mimi pamoja na mpenzi wangu, huwa tunapenda kukaa nje, tukitazama nyota na kufraia mbalamwezi. Jambu hilo, huleta huba tele, baina yangu na mpenzi wangu.

Ndiyo, ninapenda chakula kitamu. Ninapenda chakula kilichotayarishwa kwa ustadi na umakinifu mkubwa. Chakula hicho vilevile ikiwa kimetiwa viungo mbalimbali, basi mimi huifurahia sana.

Linategemea wakati mwingine ninataka tu kuoga na maji moto. Haswa nyakati wa baridi kikali. Wakati mwingine haswa nyakati za kiangazi panapokuwa na joto tele basi mimi hupenda kuoga na maji baridi sana. Jambo hilo linategemea ni msimu gani.

Mimi hupenda sana kuchora. Ninapo chora basi ninanafasi na fursa ya kuelezea hisia zangu zandani. Zana hii niliuanza nilipokuwa mtoto mchanga. Na kwa sasa nimebobea katika sanaa ya uchoraji. Ninapenda sana kuchora.

Ndiyo, mimi hupenda sana kupanda milima. Kupanda milima ni moja wapo za mbinu za kufanya mazoezi. Kufanya mazoezi basi, huwezesha mtu kuepuka kila aina ya maradhi. Basi, ni ushauri kuu ya kuwa tuwe tukipanda milima ili kuimarika kimwili.

Ndiyo, ninapenda sana kucheza na watoto. Mwanzoni nilikuwa mwalimu wa shule ya msingi. Pale niliweza kujumuika na watoto kila mara, na kuwafunza mambo mbali mbali. Na hata hivyo, kwa sasa ningali ninapenda watoto kabisa. Ninaye binti mmoja kwa jina Bela. Bela ni mtoto mchangamfu. Ninapenda sana kucheza na mtoto wangu.

Wengi hufuatilia sana rugby ya kimarekani. Rugby ya kimarekani ni mchezo wa kuvutia ajabu. Mimi kibinafsi hufuatilia timu ya Seattle Walls wanapocheza basi mimi hufurahia zaidi na zaidi. Mchezo huu ni mchezo ambao haujanea katika maeneo mengine haswa bara la Afrika. Lakini tunatumai ya kwamba itakapofika basi waafrika wataweza kuupenda zaidi na zaidi.

Jioni njema, ninafrahia sana jioni huu. Kila jambo karibu nami lapendeza. Marafiki wanapiga kunijulia hali, familia wanafuraha. Ninafrahia kila jambo wa jioni.

Mda wa muisho katika biashara huwa ni saa kumi na mbili jioni.

Kila nchi inastahili kuwa na mpangilio kabambe cha maendeleo.

Nyungu limeegeshwa kwenye nyuma ya nyumba.

Ninapenda sana maua la waridi.

Duka liko mbali na eneo hili.

Nilirauka mapema kuelekea shambani.

Ninafurahia sana bidhaa za kielektroniki.

Ninapenda sana rangi ya bluu.

Natarajia kumtembelea mjomba wakati walikizo lijalo.

Nina mkakati kabambe la kutekeleza jambo hilo, lisikutie wasi wasi.

Kibodi cha kompyuta changu kimeharibika.

Ninapenda kufanya utafiti kwenye tovuti.

Nina mpango wa kusafiri ughaibuni mwezi wa September.

Na kutakia mwaka mpya yenye mafanikio tele.

Mwanafunzi huyo anahitaji sare mpya.

Rudia ulicho kisema tafadhali siku kuelewa vyema.

Mama, hamebeba mtoto kwenye mkono wake wakushoto.

Ili niwahi ofisini mapema litanipasa kuamka asubuhi.

Mvua tele huzidisha uzalishaji wa bidhaa.

Programu huo unawasaidia sana wafanyikazi.

Jambo hili, lahitaji suluhisho la dharura.

Amevaa koti nyekundu.

Msimu huu ni msimu wa mvua tele.

Kwaheri ya kuonana naondoka mimi.

Nipe maji ya matunda yalio baridi sana. Ninahisi kiu.

Tunastahili kuendelea mbele na utaratibu wetu.

Nikipata nafasi nitakutembelea ofisini mwako.

Mteja huyo amekua mwaminifu.

Ninapenda kusafiri wakati wa mchana.

Nitahudhuria mkutano jioni ya leo.

Kila mtu atapata bonasi kwa kazi njema.

Tulikutana kwenye mgahawa mmoja kule kijijini.

Uhasibu wake ulikuwa na dosari chungu nzima.

Mkurugenzi anamiliki gari nyekundu.

Mwaka huu tumepata ufanisi mkubwa sana katika kiwanda chetu.

Tunashauriwa, kukula matunda, kila wakati.

Nina haki ya kumiliki shamba hili.

Waliabiri basi kuelekea kaskazini.

Mwezi wa juni ni mwezi wa baridi tele.

Alichukua mamlaka mwezi wa Julai.

Kwa kawaida mtu anapo hisi mgonjwa anastahili kuenda hospitalini.

Mkurugenzi atarejea nyumbani hivi karibuni.

Mutandao huo unahitaji marekebisho mara kwa mara.

Desemba ni mwezi wa mapumziko.

Kitengo chetu cha mauzo kinafanya kazi nzuri sana.

Tuna vifaa vya kutosha kufanya kazi.

Aprili, ni mwezi wa nne wa kila mwaka.

Nitatathmini ubora wa utenda kazi wako.

Kampuni lina waajiri wafanyikazi wapya?

Baiskeli limetoboka gurudumu.

Mfanyikazi mtiifu.

Uchambuzi wa kina.

Wasili katika uwanja wandegi.

Nina ishi Ankara.

Suruwali yenye rangi yachungwa.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

Wikendi inakuja. Nifanye nini siku ya jumamosi? Labda niende sokoni kununua mahitaji ya nyumbani. Au nipumzike tu nyumbani. Nikisoma kitabu. Nina kitabu kimoja sijasoma tangu wiki iliyopita. Familia wangesema twende ziara kwa bibi. Hatujamuona kwa muda. Hiyo ni wazo nzuri. Tutachukua zawadi kidogo labda matunda au mkate. Nadhani tutafurahia muda pamoja, lakini naomba tupumzike pia, tumekuwa na kazi nyingi, nitawaza mpango nzuri turidhike wote.